Kwanza kujua kazi ninayofanya ina msaada kwa wengine, nikiona mtu amelewa kitu, au amepata suluhisho, au amehisi kuungwa mkono ili kunipa nguvu sana, na pia kujifunza vitu vipya na changamoto.

Napenda kusoma vitabu vya maharifa na hadithi zenye ujumbe. Aina ni nazo zipenda zaidi ni riwaya hasa zenye mafunzo ya maisha, vitabuvya sekolojia na maendeleo binafisi kwa sababu vinasaidia kukuelewa watu.

Ndio napenda kujaribu vyakula vipya, kujaribu ladha tofauti hunifanya, hunifungua akili na kunifanya nijifunze tamaduni mpya. Iwe mapishi ya kienyeji kutoka sehemu tofauti au chakula cha nchi nyingine.

Ndiyo mfumo wa usalama wa alama za vidole ni mzuri sana ninaupenda kwa sababu ni wa haraka raisi na salama kuliko kukumbuka nenosiri refu pia hupunguza hatari ya mtu mwengine kufungua kifaa bila ruhusa.

Ninahisi mchanganyiko wa hamasa na umakini kuhusu wasilisho Wasilisho zuri ni nafasi ya kushiriki mawazo, kushawishi na kuonyesha uelewa Nikudiri naweza kumleta hofu kikidogo hasa mbele ya watu wengine.